Tunda langu la kupendezwa ni nanasi pamoja na tufaha. Napenda nanasi kwa sababu lina nifanya mwili wangu unapumzika vizuri. Lakini pia napenda tufaha kwa sababu nitunda ambalo nitamu na lina vitamini nzuri. Nitunda bora kwa afya. Napenda sana tufaha.

Napenda kusoma vitabu vyenye story za kutisha pamoja na story za vichekesho. Napenda kwa sababu napenda akili yangu kutulia na kupata muda wakujua mambo mengi. Lakini pia napenda vitabu vinavyo elezea historia ya mahali fulani. Ya napenda kusoma hivo vitabu kwa sababu ni vitabu vinavyo nijulisha. Wakati uliopita, ili niweze kuelewa wakati uliopo na kueza kufafanua au kueza kutathmini wakati ujao.

Ninatumia mifuko ya karatasi, ambayo ninapenda kuipata madukani ninapo kwenda kununua vitu. Lakini pia, ninapenda kubeba vitu kwa mikono yangu pekee, na ninapenda kutumia chupa za gilasi, ili niweze kupunguza matumizi ya plastiki.

Umeme unapokatika, ninatumia simu yangu kuwasha tochi, lakini pia ninapenda kukaa nje ili kuona asili ya mazingira yangu, pamoja na kutazama nyota. Na wakati mwingine, ninatumia mishumaa kitu ambacho sio salama, lakini mara nyingi ninatumia tochi za simu yangu.

Sipendi kununua vitu mtandaoni kwa sababu asilimia kubwa ya vitu mtandaoni vinakuwa tofauti na uhalisia wa vitu vyenyewe Unaweza kuagiza baisikeli kubwa lakini ukaletewa baisikeli ya midoli ya kuchezea watoto Kwa hivyo sipendi kununua vitu mtandaoni kwa sababu vitu vingi ni udanganyifu.

Hapa nasijawai kushiriki mashindano lakini natamani kushiriki mashindano ili niweze kupata nafasi ya kushinda na kujifunza mambo mengi kutoka kwa watu wengine ambao wanashiriki mashindano haya. Na mashindano ambayo ninapenda kuja kushiriki ni mashindano ya michezo ya riadha. Ninapenda sana kukimbia kwa sababu mwili wangu na kuwa umehusishwa katika mbio tofauti tofauti na watu tofauti tofauti.

Napenda kushiriki kuhusu kazi mimi ni nafanya kazi ya sheria na nimechagua kazi ya sheria kwa ajili ya kuhudumia watoto Kitu ambacho ni nakipenda zaidi kuhusu kazi ya sheria ni kwamba ni napata nafasi ya kukutana na watu tofauti tofauti na kuzungumza nao kuweza kuwasikiliza na kuwashauri Lakini pia changamoto ninayo pitia katika kazi hii ni kwamba mifumo ya maakama si mizuri kwa maana rushwa imekithiri eneo ambalo ninafanyia kazi. Lakini pia ninapenda kubadilisha mifumo ya utendaji kazi ya maakama ili maakama yaweze kuenda na haki.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine afuatilie maisha yake kwa sababu maisha yake ni muhimu zaidi kuliko maisha ya mtu mwingine Lakini pia awe na ubinadamu, lakini pia aweze kufanya mambo yanayo yanayo mhusu kwa wakati ambao unamhusu.

Hali ya hewa ya leo ni jua kali, an na joto, na baridi, napendelea baridi zaidi kwa sababu inanisaidia mwili wangu kuwa na utulivu wa hali ya juu. Kwa sababu ya hali ya hewa nimevaa tu, kaptura yangu pamoja na t-shirt yangu ya mikono mifupi Hali ya hewa ya ina hii siipendi kwa sababu inaleta joto kali sana na katika hii hali ya hewa, ninapendelea kucheza ma game tu ya kwenye video.

Kinachonifanya nifurahi sana ni michezo ya kiteknolojia kama vile Call of Duty, FC Mobile. Hiyo ni michezo ya mpira wa miguu pamoja na mapigano. Ninapenda sana inanifanya ninafurahi wakati nikiwa nacheza kwa sababu kuna ushindani mkubwa.

Ninapanga kwa kuangalia ratiba zangu za kazi zinataka nifanye nini kwa wiki nzima. Kwa hivyo ninapangilia kazi ya kuanzanayo na ya kumalizia. Kwa namna hiyo inanisaidia mimi kuweza kujua nini cha kufanya na wakati gani ninatakiwa kufanya kitu hicho na kama ninaweza au siwezi na kama naitaji msaada au la.

Ndiyo ninapenda kupiga chombo cha mziki, ninapenda kupiga kinanda kwa sababu inanifanya ninajisikia vizuri na pia ni njia ambayo ninaitumia kufikisha ujumbe kwa watu tofauti wa aina tofauti kwa wakubwa na wadogo pia kwa hivyo ninapenda kupiga chombo cha mziki na ninapenda kupige haswa kinanda.

Napendelea mahali pa kimia ili niweze kupata utulivu wa akili na kuweza kutafakari mambo yangu. Sipendelei mahali pa kelele kwa sababu kelele zinanifanya na shindwa kutafakari vizuri lakini zinanifanya kichwa changu kinaniuma. Kwa hivyo napenda mahali pa kimia na siyo mahali pa kelele.

Ninapenda mnyama aina ya simba, mnyama huyu anaonekana ni mkubwa, ana manyoya mengi ya kuvutia, ni mnyama mwenye tabia ya kipekee, tabia zake au mwenendo wake, mnyama huyu anapenda familia, anapenda kuwinda kwa ukimya, na ni mnyama anayependelea ufalme wake, anayependelea utawala. Mnyama huyu hafanyi vitu vya kuchekesha. Ni mnyama ambaye yupo makini katika maisha yake. Lakini pia napenda wanyamapori wa kufugwa Ndio napenda wanyamapori na wanyamapori wa kufugwa. Nawapenda sana.